Namna ambavo natumia kushugulikia muda kazini kitu cha kwanza ninacho kitumia ni kwamba huwa napanga mambo yangu. Huwa napanga kazi inatakiwa, huwa napanga vitu vyangu. Kwamba napanga ratiba yangu ya siku naweza nikapanga ratiba yangu ya mwezi naweza nikapanga ratiba yangu ya miezi. Sita mpaka ya mwaka mzima. Kumbe katika ratiba yangu hiyo, nakuwa nimeweka shughuli mbalimbali ambazo napaswa kuzifanya shuguli mbalimbali ambazo napaswa kuzifanya. Kwa mfano, ninapo kuwa kazini. Ninapokuwa kazini mfano kazi ya uwalimu. Maeneo mengi ya kazi. Watu wafanyakazi wanafika muda kuanzia saa moja na nusu. Kumbe kuanzia mtu kwa saa moja na nusu kwa mfano kwa wewe kama mwalimu, unapaswa kujua kwamba masomo yanaanza muda gani. Na kama masumo yanaanza muda gani, watakiwa uandae labda zana za ufundishaji, uandai zana za ufundishaji, uandai darasa, uandae kila kitu kinacho hitajika kwa ajili ya ufundishaji. Kumbe, kila kitu ili uweze kazini, kwa mfano, kazini ili uweze kutumia, kazini, natumia muda wangu vizuri, natumia muda wangu vizuri, kuweza kupangilia, kupangilia, natumia muda wangu vizuri, katika kupangilia mambo kitu geni kianze na kitu gani kifuate. Kumbe napanga mambo yangu kwa utaratibu maalum kwamba sasa hivi nitafundisha, sasa hivi nita sahisha, sasa hivi nitawatolea watoto kazi ya nyumbani, sasa hivi nitaongea na watoto kuhusiana na kitu fulani, sasa hivi, yaani siku yangu, mimi napanga siku, napanga kazi zangu, kazini za siku, mwezi, miezi sita, mpaka mwaka mzima. Kumbe, matumizi mazuri ya muda yanatokana na namna, mtu husika anavyoweza kupangilia vitu vyake kutokana na muda ambao amepewa kutokana na muda ambao, amepewa. Kama kazi ina masaa manane, unatakiwa upangilie vitu vyako. Unafika kazini saa mbili, unatakiwa ujue kuanzia saa mbili, unatakiwa ufanye nini. Haya baada saa tatu watakiwa ufanye nini saa nne watakiwa ufanye nini upi muda wa kula upi muda wakufundisha maybe kwa walimu wanaofanya kazi shuleni upi muda wakufundisha upi muda wakusahisha madaftali ya watoto upi muda wakufanya masahisho ukiwa na watoto upi muda wakwenda kula na vitu kama hivyo. Kumbe muda mwingi, kazini huwa napangilia shuguli ambazo napaswa kuzifanya kwa siku nzima.

Ndiyo napenda kuoga maji ya moto na napenda kuoga maji ya moto kutokana na sababu mbalimbali ninazozipata kutokana na kuoga maji hayo ya moto. Sababu ya kwanza mimi sipendi baridi ni kuepusha baridi sababu ya kwanza ni sipendi baridi, kutoka na baridi hunipa uvivu wa kuweza kuoga lakini pia baridi hunipa uvivu wa kuweza kuoga. Kumbe ninapopata maji ya moto, maji ya moto nayatumia. Na yanaondoa baridi yananifanya niweze kuoga vizuri nikipata vugu la maji. Lakini pia maji ya moto yana mchango mkubwa sana katika kuuweka mwili kuwa sawa. Na yana mchango mkubwa sana katika kuuweka mwili kuwa sawa mchango wake wa kwanza ni katika kuakikisha unaweka misuli sawa, misuli sawa, lakini pia kuondoa uchovu, kuondoa uchovu mwilini, lakini pia kuondoa uchovu mwilini na maswala kadha wa kadha. Lakini pia, maji ya moto kutumika kukanda, kukanda maeneo ambayo unahisi una maumivu. Unaweza ukatumia maji ya moto kukanda maeneo ambayo unapata maumivu. Kumbe, napenda kutumia maji ya moto, napenda kuoga kutumia maji ya moto kutokana na sababu au faida. Mbalimbali, ninazozipata kutokana na kutumia maji haya ya moto.

Programu ya simu ambayo napenda kuitumia kila siku ni mitandao ya kijamii, napenda kuitumia mitandao ya kijamii kwa mfano tiktok, youtube, linkedin, Instagram, snapchat na naipenda kutumia mitandao hii ya kijamii kutokana na sababu kadha wa kadha ambazo zinapelekea mimi niweze kutumia mitandao hio ya kijamii au kuweza kutumia programu hizo za simu. Kwa mfano, napenda kutumia linkedin katika utafutaji wa kazi, wa ajira, katika kusoma makala mbali mbali ambazo zimechapishwa na watu, ambazo nazitumia kuweza kupata maarifa mbali mbali ambayo maarifa hayo na yatumia katika uendeshaji wa shughuli zangu. Lakini pia napenda kutumia programu ya simu hususan mitandao ya kijami kama tiktok kwa ajiri ya kueza kupata makala mbalimbali ambazo zimechapishwa na watu mbalimbali katika mitandao hio ya kijamii, kwa mfano makala za kisiasa, makala za kijamii, makala za kijamii, ya kiuchumi. Izo zote makala huwaga nazipitia, nazisoma kwa niaba ya kupata habari mbali mbali ya kile kinachojili, nchini mwangu na duniani kwa ujumla ili niweze kuwa na taarifa stahiki za kuweza kunisaidia kuweza kupambana na changamoto zinazo nikumba duniani lakini pia napenda kutumia mitandao ya kijamii, program za mitandao ya kijamii kwenye simu kwa niaba ya kutangaza biashara mbali mbali. Biashara kama nguo, vyombo na biashara mbali mbali ambazo naziendesha. Lakini pia napenda kutumia programu hiyo ya mitandao ya kijamii katika simu yangu kwa sababu programu hiyo huniwezesha kuweza kujiingizia kipato changu. Sahizi mitandao ni ajira, kumbe na chapisha makala mbali mbali za kielimu na kuweza kuwaelimisha watu hivyo basi napata wafuasi wengi na baada ya kupata wafuasi wengi, wale wafuasi hutumika kama njia ya mimi kuweza kujitengenezea kipato kwa kutumia mitandao ya kijamii. Kumbe hivyo basi programu ambazo nazitumia mara nyingi kwenye simu ni programu za mitandao ya kijamii ambayo naona kwa namna moja au nyingine ina manufaa makubwa sana katika maisha yangu kama nilivyo orodhesha hapo juu, hivyo basi napenda ku washauri ndugu, jamaa, marafiki na watu wengi kwa ujumla, kwamba program za mitandao ya kijamii katika simu ni program nzuri zitaka, zinazo wawezesha watu wengi kuweza kupata mafanikio mbali mbali kwenye nyanja tofauti tofauti.